Ili kuhimiza ushirikiano, thabiti ndani ya timu. Jambo la kwanza na la msingi ninalofanya ni kujenga mazingira ya kuaminiana na mawasiliano ya wazi, ambapo kila mwanachama anahisi kuwa sauti yake inasikika na mchango wake unathaminiwa bila ubaguzi. Naweka malengo ya pamoja yanayoeleweka na kila mtu ili kila mmoja ajue nafasi yake na jinsi juhudi zake binafsi zinavyochangia katika mafanikio ya kundi zima. Jambo linaloounguza ushindani usio na tija na kuongeza hali ya kusaidiana. Aidha, kama kiongozi, natoa kipaumbele katika kutambua na kusherehekea mafanikio ya timu badala ya mtu mmoja mmoja. Huku nikihimiza utamaduni wa kubadilishana ujuzi na kutatua changamoto kwa pamoja kupitia vikao vya mara kwa mara vya maoni chanya. Tunapojenga mazingira ambayo makosa yanaonekana kama fursa za kujifunza na ambapo kila mtu anajisikia salama kutoa mawazo mapya. Tunatengeneza timu yenye mshikamano, ubunifu na ari ya juu ya kufikia malengo makubwa kwa pamoja. Ushirikiano sio tu nyenzo ya kazi, bali ni uti wa mgongo wa ufanisi na uendelevu wa taasisi yoyote inayolenga mafanikio ya muda mrefu.

Katika ulimwengu huu wa kidijitali, programu ninazo zitumia zaidi na ambazo zimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku ni X na Tiktok. Napenda kutumia programu ya X kwa sababu ndio kitovu changu cha kupata habari za papo hapo. Kufuatilia mijadala motomoto duniani na kubadilishana mawazo na watu wenye mitazamo mbalimbali, kwa njia ya maandishi. Kwa upande mwingine, nina sitiri mda wangu mwingi kwenye TikTok kwa ajili ya burudani na ubunifu. Huko napata fursa ya kuona video fupi fupi, zinazo furahisha, kujifunza vitu vipya, kupitia maudhui ya kuonekana na kupumzisha akili baada ya majukumu ya siku. Kwangu mimi, mchanganyiko wa programu hizi mbili, unanipa usawa mzuri. Huku X ikiniweka karibu na ukweli wa na matukio ya ulimwengu. TikTok inanipa tabasamu na kunionyesha upande wa pili wa sanaa na ucheshi wa kibinadamu. Matumizi ya mara kwa mara ya majukwaa haya yananisaidia kuwa mwanachama hai wa jamii ya kimtandao. Nikiji habarisha na kuburudika kwa wakati mmoja nikiwa popote pale.

Lengo langu kuu katika safari yangu ya kitaaluma ni kufikia nafasi ya uongozi wakimkakati ambapo nitaweza kutumia uzoefu na ujuzi wangu kuleta mabadiliko chanya na yenye tija kwa shirika na jamii kwa ujumla nataka kuwa mtaalamu anayetambulika kwa weledi, uadilifu na uwezo wa kutoa suluhu bunifu kwa changamoto tata zinazokabili sekta yangu ndoto yangu, siyo tu kupanda vyeo, bali nikua kiongozi anayewatia moyo wengine kukua anayehimiza utamaduni wa ushirikiano, na anayeweza kusimamia miradi mkubwa, itakayoweka alama ya kudumu ya mafanikio. Ninalenga kuwa mmoja wa wataalamu wenye ushawishi mkubwa katika kufanya maamamuzi ya kimsingi, nikitumia studies zangu za maisha na ujuzi wakidigitali kuhakikisha kuwa shirika langu, linaenda sambamba na kasi ya mabadiliko ya ulimwengu. Kufika kileleni mwa kazi yangu inamanisha kuwa na uwezo wakuunganisha malengo ya kibiashara na utu nikihakikisha kuwa kila hatua ninayopiga inachangia katika kutengeneza mazingira bora na kazi ya maendeleo endelevu. Ninajithibiti na kujutuma kila siku nikiamini kuwa kwa nidhamu na kujutuma bila kukoma, nitafikia nafasi hiyo ya juu ambapo mchango wangu, utakuwa na thamani isiopimika na utakuwa chachu ya mafanikio kwa kizazi kijacho.

Nina amini kuwa kushiriki katika jamii ni wajibu muhimu unao saidia kujenga mazingira bora na yenye mshikamano kwa kila mmoja wetu mimi hushiriki kikamilifu katika jamii yangu kupitia kutoa mchango wa mawazo na nguvu katika miradi ya maendeleo kama vile kampeni za usafi wa mazingira na ulinzi waamani katika mtaa wetu. Ingawa na thamini sana faraga yangu, niko mstari wakwanza kutoa msaada pale inapohitajika. Iwe ni kupitia kusaidia wenye uhitaji au kushiriki katika vikao vyamaamuzi yanayo husu stawi wawote. Nikiamini kuwa sauti yangu ni mchango wangu mdogo na sehemu ya mabadiliko makubwa. Vile vile, mimi hutumia ujuzi wangu wakidijitali na uzoefu wangu wakazi kuelimisha wengine kuhusu fursa na usalama wa mtandaoni. Nikilenga kuwasaidia vijana na majirani zangu kuenda sawa na kasi ya teknolojia kwangu mimi, ushiriki katika jamii hauhitaji kuwa na vitu vingi. Mbali nikuwa na moyo wakujitolea na unyenyekevu wakusikiliza mahitaji ya wengine ili kuleta suluhu za pamoja kwa kufanya hivi, najikuta nikijenga mahusiano yenye heshima na uwaminifu jambo ambalo linanipa amani ya moyo na kuridhika nikijua kuwa nimekua chatu ya maendeleo na umoja katika eneo ninaloishi kupitia matendo haya madogo ya ushurikiano. Tunatengeneza jamii imara inayoweza kukabiliana na changamoto za kisasa kwa umoja na upendo.

Mimi huwa siendi maktabani kwa sasa siendi maktabani kwa sababu mimi si mpenzi wa kusoma vitabu badala yake napendelea kutumia mbinu nyingine za kujifunza au kujiburudisha ambazo hazi husishi usomaji mrefu maktaba si mazingira yanayo nivutia sana kwa kuwa mtindo wangu wa maisha haushabihiani na utulivu wa kuketi na vitabu kwa mda mrefu.